Dio, napenda kujifunza historia kwa sababu inanisaidia kuelewa tulikotoka na kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo. Historia hunipa mtazamo mpana kuhusu maisha ya binadamu. Tamaduni na maamuzi yaliyofanywa zamani ambayo bado yanaadhiri jamii hadi sasa. Kujifunza historia kunanifanya nidhamini mafanikio, nijifunze kutokana na makosa ya zamani na kuelewa chagamoto zlizokuewepo kabla yetu. Pia historia huvutia kwa sababu ya hadithi zake kuhusu viongozi, mapambano na mabadiliko makubwa ya kijamii na kisiasa. Nikiwa najifunza historia nahisi ni kama ninapata hekima na ufahamu zaidi wa dunia. Kwa ujumla kujifunza historia hujenga kiakili na kunisaidia kufikiri kwa kina kuhusu maisha na mustakabali.

Nimeshaawahi kutembelea ziwa la mto. Na uzoefu huo umekuwa wakuvutia sana. Nikiwa mimi napenda mazingira ya maji kwa sababu hunipa utulivu na nafasi ya kufikiri. Kutembelea ziwa hunifanya nifurahie. Mandhari mazuri upepo mwanana na wakati mwigine kushuhudia shughuli za wavuvi au watu wanapo kumzika kando ya maji. Pia kutembelea mto hunipa hisia tofauti kidogo. Sauti ya maji yanayotiririka hunituliza sana na kunifanya nijisikie karibu zaidi na asili mara nyingi hutumia muda huu kupumzika kuzungumza na marafiki au kufurahia tu ukimia wa mazingira kwa ujumla kutembelea ziwa au mto ni moja wapo ya njia ninazopenda tumia kwa muda wangu wa mapumziko.

Shughuli ninayoipenda zaidi ni ile inayo nipa utulivu na kunisaidia kujijenga binafsi kwa upande wangu napenda kusoma na kujifunza mambo mapya. Hasa kupitia makala, vitabu au dokumentari kwa sababu huni panua mawazo na kuniongeza maaarifa. Shughuli hii hunifanya nijisikie ninakua kiakili na kutumia muda wangu kwajia enye maana. Pia napenda kutembea hasa nikiwa nje nikitazama mazingira kwa kwa kuwa hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kupanga mawazo yangu. Wakati mwingine usikiliza mziki na kufanya tafakari ya kimya. Kwa ujumla shughuli ninayo ipenda ni ile inayo changanya utulivu, kujifunza na kujitunza.

Ndio, napenda kuangalia nyota hasa nyakati za usiku tulivu ambapo anga iko wazi. Nikiwa mimi kuangalia nyota hunipa hisia ya amani na kunifanya nitafakari maisha kwa kina. Huwa napenda kuchukua muda kimya, nikiangalia mwanga wa nyota na kufikiria ukubwa wa ulimwengu. Jambo linalonifanya nijisikie nyenyekevu na mwenye shukran. Pia kuangalia nyota hunichochea udadisi kuhusu sayansi na historia ya anga jinsi nyota zinazo gundua na jinsi zinavyo jiriga tumika zamani kama njia ya kuongoza wasafiri kwa ujumla. Nishughuli ninayo furahia kwa sababu hunisaidia kupumzika kufikiria na kuungana na asili kwa maana na namna ya kipekee Muzika.

Ninasheherekea mafanikio ya timu kwa namna nyingi. Ninaposherekea mafanikyo ya timu huanza kwa kutambua na kudhamini mchango wa kila mmoja. Kwangu mimi hutoa pongezi za dhati. Iwe ni kwa maneno ujumbe au mbele ya wengini. Ni njia muhimu ya kuwafanya wanatimu wajisikie kuthaminia na kuheshimiwa hii huongeza motisha na kuimarisha mshikamano ndani ya timu. Pia napenda kusherehekea kwa njia rahisi lakini yenye maana. Kama kukaa pamoja, kuzungumza, kushiriki chakula au kufanya kikawa chakula cha, kujadili kilichofanikiwa. Wakati mwingine, huweka muda wa kutafakari yale tuliojifunza na kuweka malengo mapya. Kwa ujumla ninaamini kusherekea mafanikio ya timu si tu kufurahia ushindi mbali pia kuimarisha mahusiano na moyo wa ushirikiano kwa hatua zinazofuata.

Ninapo watia moyo wenzangu huwa naanza kwa kuwasikiliza na kuelewana kwangu mimi watu wanapo jisikia wananisikiliza na kuheshimiwa. Hupa atangubu ya kuenderea kufanya uzulim na njaribu kutua. Maneno ya faraja na motisha hasa pale wanapo kutana na changamoto au wanapo jisikia kukata tamaa. Pia napenda kutambua juhudi zao hata kwa mambo madogo kuwapongeza kwa wakati nzuri au kuwashukuru hadharani kuwaongeza kujiamini kwao na kufanya wajisikie kudhaminiwa. Wakati mwingine nawasaidia kwa vitendo kushirikiana kazi. Kutoa ushauri na kushiriki uzoefu wangu wa ujumla nawatia moyo wenzangu kwa kujenga mazingira ya msaada heshima na ushirikiano.

Nimewahi kujaribu vyakula vya kigeni mara chache. Na uzoefu huo umekua wakuvutia moja wapo ya chakula cha kigeni nilicho jaribu ni pizza ambacho kili nivutia kwa ladha yake na mchanganyiko wa viungo mbalibari. Pia nimewahi kuonja baga. Hasa wakati wakula nje na nilipenda kwa sababu ni rahisi lakini kinasibisha aidha nilijaribu chips, sausage na vyakura vingine vina vyo patikana kilahisi hapa. Ambayo ingawa si ya asali asili ya nyubani vimekua sehemu ya chakula cha kisasa. Kwa ujumla, napeda kujaribu chakula cha kigeni mala kwa mala, lakini mbado ninakipenda zaidi chakula cha asiri kwa sababu hunifanya nijisikie nyumbani na kulidhika zaidi.

Ndiyo, napenda sana kutembea kwa mguu. Kutembea hunipa nafasi ya kutumia kiakili, kupanga mawazo na kukuza msongo wa mawazo baada ya siku ndefu. Pia hunisaidia kuwa na afya njema kwa sababu ni aina la hisia ya mazoezi ambayo naweza kufanya kila siku bila gharama. Ninapokuwa nikitembea, hupenda kuangalia mazingira yanayonizunguka. Kusikiliza sauti za asili na muziki mpole, jambo linalonifanya nijisikie huru na mwenye amani. Kutembea kwa miguu pia hunipa muda kujitafakari na kujielewa zaidi, hivyo limekuwa sehemu muhimu ya ratiba yangu ya kila siku.

Ninapo kutana na kazi za dharura. Kwanza huwa naanza kwa kutulia na kupanga haraka. Ili nisichanganyikiwe kwanza hudhamini kazi yenyewe. Ni ya haraka kiasi gani na inaadhiri nini. Kisha huweka mbere majukumu mengine. Hihu nisaidia kuweleza kuwelekeza gubu au umakini wangu pare panapo hitajika zaidi. Baada ya hapo. Hugawanyaga kazi hiyo katika hatua ndogo ndogo ili ikue rahisi kuishughulikia kwa ufanisi. Ikiwa inahusisha wengine, huwasiliana nao mapema ili tupata suluhisho la pamoja kwa muda mfupi. Kwa ujumla na shugulikia kazi za zarura kwa utulivu, mpagirio na mawasiriano ya wazi. Jambo linalo nisaidia kuzimaliza kwa wakati bila musongo wa mawazo.

Kitu kinachonifanya nifurahi sana ni pale ninahapo suhudia matokeo mazuri ya jitihada zangu au kuona wengine wakiwa na furaha. Hupande wangu, furaha kubwa hupatikana wakati kazi yangu imekuba imetabulika na inasaidia wengine. Kama kushirikiana wenzangu, kunafanikisha miradi au kusaidia mtu kwa namna dogo. Lakini yenye maana hii hunipa hisia ya kuridhika na dhamani ya kazi yangu pia mimi hufraia sana. Wakati nikona familia marafiki au nikijitolea kujifunza jabo jipya hivi furaha yangu si tu kwa laha ya kibinafsi bali ni inahusisha maisha mazuri mafanikio uhusiano mzuri na wengine.

Mchezaji ninaye mpenda sana ni Lionel Messi hasa kwa soka nikiwa mimi ninapenda kwa sababu ana mchanganyiko wa ufundi wa juu. Kasi ya kufanya maamuzi sahihi na ujasiri wa kuongoza timu sifa zake za kuhimili shinikizo kucheza kwa nidhamu na kuonyesha mshikamano na wenzake zinanivutia sana. Pia napenda wachezaji wanao onyesha heshima nidhamu na bidii bila. Kujali ushindi tu kwa sababu wanakuwa mfano mzuri kwa wachezaji wa mchezo. Kwa ujumla, ninapeda mchezaji ambaye anachanganya talanta na tabia nzuri. Kwa sababu si tu anafurahia mchezo bali pia anainua morali ya timu na mashabiki.

Ninapenda mwanga wa kati kuliko mwanga mkali. Kwangu mimi mwanga wa kati hunipa hali ya utulivu na faraja. Jambo linalonifanya niweze kufanya kazi au kupumzika bila kukasirika au kuumizwa na mwanga mkali. Huu mwanga hufaa kwa shughuli mbalimbali kama kusoma, kufanya kazi ya mikono na hata kuzungumza na wenzangu kwani hauchapishwi macho na haumizi jicho. Mbali na hilo mwanga wa kati hunifanya nijisikie nafasi ya asii na kozi ambayo inaweza kuzingatia mawazo yangu au kufurahia muda wa kimya bila usumbufu. Kwa ujumla. Ni mwanga unao changanya utulivu na faraja ya ufanisi.

Mchezo wa olimpiki nilio upenda zaidi ni mbio za umbali mfupi hasa hundred meters. Nikiwa mimi napenda mchezo huu kwa sababu unachanganya umakini. Kasi ya juu na ushindani wa kiwango cha juu ambayo kila sekunde au kipande cha pili kina hesabiwa. Ni mchezo unao nionyesha ni jinsi gani juhudi mazoezi na umakini vinavyo toa matokeo makubwa kwa haraka. Ninakumbuka michezo ya olimpiki ya London mwaka wa elfu mbili na kumi na mbili. Nilifurahia sana kutazama mbio za Usain Bolot. Hali hii ya ushindani furaha na ushindi na rekodi za kimataifa zinanivutia sana. Ninapenda pia mchezaji huyu kwa sababu ana hakika ya ushindi, udhabiti na ujasiri jambo lililo ongeza msisimuko wa michezo ya olimpiki. Wakati wa michezo ya olimpiki nahisi msisimuko mkubwa na motisha. Si tu kwa mchezaji bali pia kwa mashabiki. Inanifanya nijisikie sehemu ya historia na ushindani wa kimataifa na kunipea furaha na kuona binadamu akipu sana mipaka ya uwezo wake.

Napenda kwenda madukani asubuhi ama mapema mchana. Nikiwa mimi muda huo huwa mzuri kwa sababu maduka huwa haya jajaa watu wengi. Hivyo inanipa nafasi ya kununua kwa utulivu bila msongomano au haraka. Pia muuzaji huwa bado na nguvu ya bidhaa. Bidhaa nyingi huwa bado zipo jambo linalo ni hakikisha kuchukua kile ninacho hitaji.

Mchezaji bora wa mpira wa kikapu niliyempeda ni lebron james. Nikiwa mimi napenda kwa sababu ya umakini mkubwa nguvu na uwezo wa kuongoza timu. Ana mchanganyika wa binu na kushabulia na kujirida. Na wakati mwingine huibua mchezo mzuri unaoshangaza mashabiki ninakubuka mchezo mmoja ambapo alifunga pointi nyingi katika dakika chache za mwisho jambo lililo nifanya nishangilie na kuhisi musisimuka mkubwa ujuzi wake wakuruka Kupitia wachezaji wengine na kufanya maamuzi ya haraka unanikutanisha na furaha ya mchezo halisi wakati nikimwona akicheza. Na hisi musisimuko na motisha na napenda kufuatilia kila mchezo wake kwa umakini.

Kumbukumbu nzuri ya utotoni. Kwangu ni pale nilipo shiriki sherehe ya kuzaliwa nikiwa mdogo. Nikiwa mimi kumbukumbu hii ili nibeba furaha kubwa kwa sababu nilikuwa na familia yangu na marafiki. Wakaribu tukicheka kucheza mchezo na kufurahia keki tamu. Nilikumbuka jinsi wazazi wangu walivyo panga kila kitu kwa upendo na zawadi nilizo pokea zilinifanya nijisikie maalum na kutathminiwa. Kumbukumbu hii ni maalumu ya kwa sababu hunifanya nijisikie furaha safi na urafiki wa kweli ambao siku zote ina hifadhi moyoni mwangu nikikumbuka mambo haya nahisi msisimko furaha na shukra na hufanya nitafakali jinsi utoto uliveja fulahana ukendo.

Wakati wa baridi kali Mimi hupenda kubaki ndani ya nyumba na kufanya shuguli zinazo sababisha utulivu na joto. Kwa mfano napenda kufurahia vinywaji moto kama chai au koko. Kisha ninakaa kimya nikisoma kitabu au kutazama filamu. Hii huniweka katika hali ya faraja na kunisaidia kupumzika wakati joto la nje ni chini sana. Pia mara nyingine napenda kuvaa nguo za joto kama koti skafu na grofu na kuzunguka dani ya nyumba au pale panapo kuwa na joto kidogo. Kwa ujumla wakati wa baridi kali nina utumia kama wakati wa kupumzika na kufurahia utulivu na kujirida thidi ya hali ya hewa. Badala ya kuenda nje au shuguli zisizo na umuhimu.

Natumia simu yangu zaidi kwa mawasiliano na kazi. Nikiwa mimi simu hunisaidia kuwasiliana haraka na familia marafiki na wenzangu kwa kazi. Kupitia simu ujumbe au mitandao ya kijami. Pia huitumia kupata taarifa muhimu kusoma barua pepe au kufuatilia majukumu ya kazi pia kulazimika kutumia kifaa kingine zaidi ya haya natumia simu kwa kujifunza na burudani kama kusoma makala kutazama video za elimu, documentaries na kusikiza muziki kwa jumla simu yangu ni kifaa muhimu kinacho niwezesha kuunganisha mawasiliano kazi na maalifa katika maisha ya kila siku.

Kampuni ya teknolojia ninayoamini zaidi ni Apple. Nikiwa mimi naamini Apple kwa sababu inajulikana kwa ubora wa bidhaa, urahisi, wa kutumia na usalama wa data. Vifaa vyo vya iPhone, iPad na Mac Vinatoa utendakazi dhabiti hudumu kwa muda mrefu na vinaunganisha kwa urahisi na huduma nyingine za hapo jebo inayorahisisha maisha ya kila siku. Zaidi na hapo, napenda jinsi kampuni hii inavyolenga ubunifu na maendeleo Endelevu Ikileta bidhaa mpya zinazo rahisisha mawasiliano kazi na burudani. Kwa ujumla naamini Apple kwa sababu ni kampuni ya imani. Dhibiti na ina ubunifu unao unaonyesha kuwa bidhaa zake zina thamani kwa watumiaji.

Rangi ni nayo pendezwa zaidi ni Buluu. Nikiwa mimi napenda rangi hii kwa sababu hunipa hisia ya utulivu amani na usahihi. Bruu huwakilisha anga na maji jabo rinaronifanya nijisikie karibu na asiri ya kimya hata wakati nikiwa kwenye shuguri za kazi au kupumzika. Zaidi ya haya, bruu ni rangi inayofanya inayofanya kwa mazingira mbalimbali kwa mavazi vifaa au mapambo ya ndani na huchangia mtazamo mzuri wa hali ya utulivu. Kwa ujumra, napeda bluu kwa sababu ni rangi inayonipa amani akirini na fulaha ya macho bila kuwa kari na kuvuruga hisia.

Mazoezi yangu ya kila siku ni sehemu muhimu ya kudumisha afya na nguvu ya mwili. Nikiwa mimi na pendelea kukimbia na kufanya mazoezi ya kawaida nyumbani kama vile push ups, sit ups na stretching kwa sababu inaniweka macho na kunisaidia kuwa na nguvu. Mara nyingi hufanya mazoezi karibu mara tatu hadi nne kwa wiki. Lakini na jitahidi kuwa na nidhamu ya kila siku kadri inayo inavyo wezekana. Ninapo ninapenda kufanya mazoezi asubuhi mapema wakati mwili bado unanguvu na akili iko safi jambo linalo nifanya nijisikie tayari kwa shuguli za kila siku. Baada ya mazoezi, nahisi furaha utulivu na nguvu na mara nyingine hufanya akili yangu iwewazi zaidi. Hali inayo inayo rahisisha kazi kwa umakini, kwa moyo mzima.

Ndio. Napenda kunywa maziwa na kwa upande wangu. Situ kwa sababu ni ni tamu. Bali pia kwa sababu yanafaida nyingi kiafya na hunipa raha. Nikiwa mimi maziwa ni sehemu ya chakula changu cha kila siku. Hasa asubuhi au baada ya mazoezi. Kwa kuwa huchangia kuongeza nguvu za mwili na kusaidia misuli kupona. Pia huchangia kusaidia mifupa kuwa imara kutokana na kutokana na madini ya vitamin D iliyomo dani yake. Jabo ambalo ni muhimu sana kwa afya ya muda mrefu. Napenda maziwa kwa njia tofauti. Mara nyingi huwa na baridi kidogo au yenye vuguvuvu kidogo na wakati mwingine. Huchanganywa na chai au kahawa. Pia mara nyingine hufurahia maziwa kama sehemu ya smoothie au cake jambo linalo ongeza ladha na kulidhisha tumbo kwa upade wa kumbu kumbu. Kunywa maziwa hunikubusha wakati wa utotoni nilipokuwa nikinywa maziwa safi ya nyumbani yaliyo tolewa na familia jambo lililo nifanya nijisikie upendo na faraja. Zaidi ya haya, kunywa maziwa kuna nisaidia kutuliza mwili na akili. Hasa baada ya siku defu au wakati wa baridi. Kwani hutoa hisia faraja na utulivu kwa ujumla maziwa ni kitamu chenye lishe na kinanisaidia kihisia na kiafya. Hivyo ni kinywaji ninacho kipenda sana na abacho siwezi kukiwacha katika maisha yangu ya kila siku.

Ninapoanza mradi mpya wa kazi huanza kwa kupanga na kuelewa malengo. Nikiwa mimi hatua ya kwanza ni kutambua lengo kuu la mradi na matokeo ninayo yatarajia. Hii hunisaidia kuelewa ni nini kinachohitajika na ni rasilimali gani zinazohitajika na ni changamoto zipi zinazoweza kutokea. Baada ya hapo hugawa mradi katika vipade vidogo vidogo au hatua za utekelezaji. Kila mmoja ikiwa na muda wake na majukumu maalum hii inanirahisishia kufanya kazi bila kuchanganyikiwa na kutoa muundo na kufuata nikiwa na timu hufanya mawasiliano ya wazi na kila mshiriki anafahamu jukumu lake muda wa kazi na matarajio ya matokeo. Kisha ninaanza kuchukua hatua ya kwanza kwa vitendo. Kuanza na kile kinachoweza kufanya mara moja badala ya kusubiri kila siku kikamilike kabla ya kuanza. Nia yangu ya kuhakikisha kila hatua inaendelea na malengo ya miradi. Zaidi ya hapo hufanya kadirio na uhaki wa maendeleo mara kwa mara. Kuona kama mradi unaelekea kwenye lengo lake au kama kuna marekebisho yanayohitajika. Kwa ujumla kuanza mradi mpya kwangu ni mchanganyiko wa kupanga kugawa majukumu kuchukua hatua za haraka na kufuatilia maendeleo ili kuhakikisha mradi unafanikiwa na ufanisi kwa wakati.

Naam, nafanya kazi ya ushirikiano kwa kuanza na mawasiliano, mazuri na wazi. Ninahakikisha kila mtu anaelewa malengo ya kazi majukumu yake na muda wa kukamilisha ili kuepuka mkanganyiko. Pia napenda kuskiza mawazo ya wengine kwa heshima. Kwa sababu, naamini kila mtu ana mchango muhimu unaoweza kuboresha matokeo ya mwisho. Ninapokutana na changamoto au tofauti za maoni ujaribu kujadili kwa utulivu na yangu ya kazi wakati na kwa ubora. Kwa sababu hilo hujenga imani na kufanya ushirikiano uwe rahisi na wenye mafanikio.

Ndio nimewahi kushiriki mashindano hasaa ya hisabati na bayolojia. Ushiriki wangu katika mashindano haya ulinisaidia kukuza uwezo wangu wakufikiri kwa kina na kwa haraka. Kwa sababu maswali yalihitaji mantiki umakini na kuelewa dhahana zaidi ya kukariri. Katika mashidano ya hisabati, nilijifunza kuvunja matatizo magumu kwa hatua ndogondogo na kutafuta suluhisho kwa mbinu tofauti. Kwa upande wa biolojia, nilipata nafasi ya kutumia maarifa ya nazalia katika hali halisi na maswali ya uchumbuzi. Uzoefu huu ulinijenga kujiamini kushindana kwa heshima na kutadhmini nidhamu na maandalizi katika kifikra na matokeo bora.

Ndiyo, napika picha mala chache tu pale inapohitajika au pale ninapohisi kuna kubukubu maarum na nafaa kuhifadhi. Kwa mfano, nikishelekea tukio la familia au nikiona kitu cha kipekee cha asiri au tamasha ya kuvutia basi napiga picha kama njia ya kurekodi. Kubukubu hiyo hata hivyo si jabo la kila siku kwangu kwa sababu napendelea zaidi kuzingatia kile kinachoendelea sasa badala ya kuzigatia kamera. Hata hivyo mara nyingi picha ni chaguo la hiyali kuliko destuli ya mara tu. Napiga huenda ni kwa shauku ya kihisia au kukumbuka tukio flani zaidi kuliko kwa sababu ya shinikizo na kijamii.

Kwa kawaida, nachaji kifaa changu mara moja kwa siku. Ninapendelea kukitumia kwa mpangilio ili, nisihangaike kukihitaji mara kwa mara. Nikiwa na shughuli nyingi au nikitumia kifaa zaidi kwa kawaida huenda, nikacharge tena kwa muda mfupi, lakini si desturi yangu. Napenda kuhakikisha, kifaa, kiko, tayari, kuhudumia, siku nzima bila, kukilazimisha, kubeba, chaja, kila mahali.

Natumia muda wangu wa bure kufanya mambo mbalimbali. Napenda kufanya uwe wa maana na utulivu. Mala nyingi, utumia kupumzika kutafakari au kufanya mambo yanao niputia bila plesha ya latiba. Naweza kushikiriza mziki kutembea kwa miguu au kusoma kitabu kinacho nifanya nifikiria zaidi. Wakati mwingine, hutumia mda huo kupanga mawazo yangu au kujiadaa kwa mambo yajao. Kwa ujumla, muda wangu wabure ni nafasi ya kujilejesha, kujielewa na kufulahia. Vitu vidogo abavio hunifanya nijisikie vizuni.

Tabia ninaipeda kwa wengine ni uaminifu na uwazi. Napenda watu ambao wanaweza kuzungumza ukweli kwa heshima. Wakiweka hisia za wazi bila kujifanya au kudanganya. Tabia nyingine muhimu kwa wenyeshima na huruma. Mtu anaejali. Wengine anaskiliza bila kukosa haraka na anapo anapo anafaa kuelewa hali ya wengine. Pia napenda tabia ya kujitahidi na bidii. Kwa sababu inadhihirisha uwajibikaji na dhamila ya kufanikisha mambo. Kwa kifupi navutiwa na watu ambao wanachanganya uaminifu, heshimana na bidii. Na ambao uwepo wao unafanya hali ya pamoja kuwa nzuri na yenye maana.

Wakati wa mapumziko ya mchana napendelea kutumia muda huo kupumzika na kujirekebisha kisaikolojia. Baada ya shuguli za asubuhi mara nyingi hukaa kidogo ni kinywa chai au kinywaji kingine au kula vitu kidogo ili kupata nguvu. Wakati mwingine hutumia muda huo kutembea kidogo kuzungumza na wenzangu kwa jia isio lasmi au kusoma kitabu kidogo kinacho fulahisha hii ni nafasi yangu ya kutulia kutafakali kidogo juu ya kire kiricho fanyika asubuhi na kujiadaa kwa shuguli za mchana mbila haraka au sinikiza kwa kifupi mapumziko ya mchana ni wakati wa kuchaji guvu za akiri na mwiri kwa njia lahisi na tulivu.

Wakati nimefurahi, napenda kuonyesha hisia zangu kwa njia tofauti kulingana na hali. Mara nyingi, hutabasamu sana kucheka kwa hofu ya kweli au kushiriki furaha yangu na watu wengine wanaonizunguka. Wakati mwingine, hujifurahisha kwa kufanya jambo linalofanya nijisikie huru. Kwa kutembea kusikiliza muziki unaonifanya nicheke au kushirikiana na marafiki kwenye mazungumzo mazuri pia napenda kukumbuka au kusherehekea matukio madongo yanayofanya siku yangu kuwa ya kipekee kwa sababu furaha kwangu sio tu hali ya muda mfupi bali hisia ya kushirikiana kujenga na kuthamini kile kinachofurahisha.

Ninasaidia jamii yangu kwa njia ndogo lakini zenye maana katika maisha ya kila siku. Huanzia kwenye kushirikiana na watu kwa heshima. Kusaidiana pale inapo hitajika na kutoa muda wangu au ujuzi wangu. Kusaidia wengine wakati wengine husaidia kwa kushiriki. Taarifa muhimu kutoa ushauri pale ninapoweza au kushiriki shughuli za pamoja. Zinazo lenga kuboresho mazingira na ustawi wa jamii. Naamini mchango haupimwi kwa ukubwa wake pekee bali kwa nia na athali yake na dio maana ujitahidi kuwa mtu wa kuaminika na mwenye msaada kwa wale wanao nizunguka.

Chakula. Mara nyingi jioni napenda kula ugali. Hasa ikiwa umeambatana na mboga safi au nyama ugali ni chakula kinachoniridhisha na kunipa hisia ya utulivu baada ya siku ndefu. Napenda mchanganyiko wake wa ladha ya mboga au mchuzi. Kwa sababu hunifanya nijisikie kamili na kushiba kwa njia ya asili. Pia kula ugali kwangu si tu lishe, bali pia kumbukumbu ya kitamaduni na furaha ya familia, kwani mara nyingi hunifanya kusikia vizuri. Pia napenda kula mchele, jioni. Hasa wakati umeandaliwa kwa njia ya ladha mzuri, kama wali wanazi. Wali wa mchanganyiko na mboga au wali wenye mchuzi wa nyama mchele ni chakula rahisi lakini kinachoridhisha napenda jinsi kinavyoweza kuunganishwa na viambata Abato mbalimbali ili kutoa mlo kamili. Kwa jioni kula mchele kunanipa hisia ya utulivu kuridhika na sababu ya kula chakula kizito sana. Kinachofanya nijisike mzito bali, ni lishe ya kutosha na rahisi kumeza. Zaidi ya hayo, mchele huwa ni sehemu ya sherehe ndogo za familia na marafiki. Kwani mara nyingine hufanya pamoja kuzungumuza na kushirikiana wakati wa mlo.

Majira ninayoya penda zaidi ni masika. Yaani kipindi cha mvua. Napenda majira haya kwa sababu mazingira hubadilika na kuwa ya kijani na yenye uhai. Miti na mimea hutoka vizuri. Hewa inakuwa safi na joto kali hupungua. Nakumbuka nilianza kuyapenda masika kwa sababu yalikuwa yanahusishwa na mavuno mazuri na furaha ya nyumbani hasa kuona mashamba yakiwa yamejaa mazao na watu wakiwa na matumaini mapya katika majira ya masika napenda kufanya shughuli kama kutembea nje kutazama mandhari kusikiza sauti ya mvua na wakati mwingine kukaa ndani nikisoma na kufikiria kwa utulivu pia ni kipindi kizuri cha kupumzika na kupanga malengo mapya kuhusu hali ya hewa najisikia vizuri sana kwa sababu si ya joto kali wala baridi kupita kiasi mvua hunipa hisia ya amani utulivu akilini na kufanya najisikia karibu zaidi na mazingira ya asili.

Zana ya digiti ninayotumia kila siku ni simu ya mkononi na kompyuta. Simu huitumia sana kwa mawasiliano kama kupiga simu. Kutuma ujumbe na kupitia whatsapp na kufangiria barua pepe. Pia huitumia kupata taarifa mtandaoni kuso mahabari. Kutumia mitandao ya kijamii kwa muda mfupi kupumzika. Kompyuta hui tumia zaidi kwa kazi na kujifunza kama kuandika hati kutafuta taarifa na kufanya utafiti. Pia uhumia zara za Google kwa utafutaji youtube kwa kujifunza kupitia video na wakati mwingine Google drive kuhifadhi na kushirikisha mafaidi. Zana hizi huu nisaidia kuwa siliana vizuri. Kujifunza kwa urahisi na kufanya kazi kwa ufanisi kila siku.

Nina adaa ripoti za kazi kufuata hatua rahisi na zilizo wazi. Kwanza hukusanya taarifa zote muhimu zinazo usiana na kazi au mradi, kama takwimu, matokeo na maoni kutoka kwa wahusika. Baada ya hapo, upanga mawazo yangu kukuandika mistari wa vipengele muhimu vinavyo ingia kwenye ripoti, kisha huandika ripoti kutumia kompyuta mara nyingi kwa programu kama Microsoft Word au Google Docs nikihakikisha lugha ni ya hisi na inaeleweka. Mwishoni kujipatia tena ripoti kuta kusahihisha makosa na kuhakikisha mpangilio ni mzuri na kuthibitisha kuwa taarifa zote ni sahihi kabla kuwasilisha.

Mufanyi biashara bora zaidi ninaye mjua ni Elon Musk. Na mkubali sana kwa sababu ni mtu mwenye mawazo makubwa na utajiri na kujaribu mambo ambayo wengi waliona hawange hawawezani. Amefanikiwa kuwanzisha na kukuza biashara kubwa kama Tesla, SpaceX na Starlink ambazo zimileta mabadiliko makubwa katika teknolojia usafiri wa umeme na mawasiliano kwa jumla. Kitu cha ajabu ni nacho kumbuka nilichofanya ni kuendelea na spacex hata baada ya kushindwa mara kadhaa katika majaribio ya roketi bila kukata tamaa. Kutokana na ilo nalifanikiwa kutengeneza roketi zinazoweza kutumika tena Nyebo diripo Ziduwa punguza karama za uzafiri wa anga. Kutoka kwake nimejifunga umuhimu wa kuvumilia changamoto, kufikiria na kuwa mbunifu na kuchangia. Kuchukua hatari zenye malengo. Kwa ujumla, nahisi unafanya biashara kwa mtazamo wa muda mrefu. Akilenga kutatua matatizo makubwa ya dunia badala ya faida yake jambo linalonivutia na kunitia moyo.

Msimu ninaopenda zaidi ni masika napenda msimu huu kwa sababu mazingira yanayokuwa na kijani na yenye uhai joto kali hupungua na hewa inakuwa safi badala ya mvua kunyesha. Msimu wa masika hunipa hisia ya utulivu na matumaini mapya na pia kipindi kizuri cha kupumzika kutafakari na kupanga malengo mapya.

Ujuzi ninao hitaji kumalisha zaidi ni usimamizi wa muda na ujuzi wa mawasiliano. Kuimalisha usimamizi wa muda utanisaidia kupanga kazi zangu vizuri. Kumaliza majukumu kwa wakati na kupunguza msongo wa mawazo. Pia nahitaji kubolesha ujuzi wa mawasiliano ili niweze. Kueleza mawazo yangu kwa uwazi. Kushirikiza wengine vizuri na kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri zaidi kazini na katika maisha ya kila siku.